Hekima ambayo nimejifunza maishani ni mwangu ni hekima yaku kuwasikiza wazazi. Tangu nikuwe mchanga, wazazi wangu wameza kunifunza umuhimu wa kuwasikiliza na kuwaheshimu wa kubwa wangu. Nilianza na kuwaheshimu wazazi wangu na sasa hata hivi saihi nasikia watu wengine wa kubwa wangu.

Ndiyo, mimi napenda sana kwenda pwani. Napenda kwenda pwani ili nikaone bahari ya Indian Ocean. Bahari hiyo ni njema kwani hukuwa na watu wengi na hukuwa hufuraisha sana. Napenda kwenda huko kwa sababu huko nikienda huko mimi huweza kula samaki wa pweza. Samaki wa pweza hukua mtamu sana. Pia mimi hukula mnazi nikienda pwani.

Mimi nataka nifikie kileleni mwa kazi yangu. Mimi ni mwalimu katika shule ya msingi huku Kenya. Na nafunza lugha ya kiswahili. Ningelipenda niweze kujiendeleza kimasomi ili baadae niwe mwalimu mkuu katika hiyo shule. Natamani kuwa mwalimu mkuu ndio niweze kuongoza shule hiyo vyema. Iweze kupata matokeo mema na nitoe wanafunzi ambao watasaidia jamii huku nje.

Mimi hupenda kucheza mchezo sana na pia mimi hupenda kutazama mchezo ambao mimi hupenda kucheza ni mchezo wa kandanda. Napenda kucheza mchezo wa kandanda na pia mimi ni nahodha wa timu yangu ya huku Kenya Ambayo inacheza katika ligi kuu ya mpira wa Kenya. Napenda pia kutazama kandanda na mimi hushabikia timu ya Manchester United uko ulayani.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuomba mungu na kumshukuru san kwa kunipatia uhai. Pia mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwaita marafiki zangu ili tuweze tukae pammoja tujumuike na tukule. Tusherehekee tukunywe vinywaji pia. Tusherehekee tukijikumbusha namna ambavyo mwaka wangu umekuwa.

Wanyama ambao mimi napenda ni wanyama wakufugwa. Wanyama kama ngombe, kuku, mbuzi, kondoo. Mimi hupenda wanyama hawa kwa sababu wao hukuwa na manufaa mingi sana. Wao wanaeza uzwa na walete pesa na pia waneza toa maziwa. Kama ngombe waneza toa maziwa, kuku pia hutoa mayai mbao yanaeza uzwa na kuleta faida. Kondoo na mbuzi pia waneza uzua. Hao ndio wanyama mbao mimi nawapenda sana.

Mimi napotaka starea mimi huwaita marafiki zangu tunajumuika kwa pamoja na tunasikia njimbo kwa pamoja tukikunywa vinywaji. Mimi upenda starehe ya aina hii wa sababu wakati ambapo nikona marafiki zangu si huweza kukumbushana mambo umengi na pia si huelimishana mambo umengi ambayo ya tatufaidi hapa mbeleni katika maisha yetu.

Ndivyo mimi hupenda hadithi za ajabu. Mimi hupenda hadithi za ajabu kwa sababu mimi ni mwalimu wa kiswahili. Kwa hivyo mimi hutilia wanafunzi wangu hadithi za ajabu. Napenda hadithi za ajabu kwa sababu hadithi hizi hukuwa na mafunzo sana katika jamii. Hadithi hizi hufunza watu namna ambavyo wanafaa kuishi. Na pia hivyo huwa na.

Mimi huenda maktabani mara tatu kwa siku. Kwa siku, mimi huenda maktabani asubuhi, naenda pia maktabani mchana, na naenda maktabani jioni kabla siku yangu haijaisha. Mi hupenda kuenda maktabani kwa sababu huko maktabani mi hueza kujielimisha kuhusu mambo tofauti tofauti nikisoma vitabu vya aina tafauti huko maktabani.

Mimi hushugulikia udhaifu wangu kazini kwa kuweka simu yangu ya rununu kwa kuzima simu yangu ya rununu. Simu yangu ya rununu ndiyo unipatia udhaifu sana, udhaifu wa aina ya uzembe. Nikizima simu yangu mimi huweza kuchangamkia kazi yangu na kuimaliza haraka na mapema. Kwa hivyo mimi huzima simu yangu ili niweze kufanya kazi yangu vyema.

Mimi hupenda mazingira ya kazi ambayo ya naupendo na uhusiano mwema. Mimi huwamini kwamba mazingira ambayo yanaupendo ufanya kazi iwe rahisi sana na malengo ya kazi ya weze kutimizika. Mi napenda mazingira hayo sana kwa sababu najua nikifanya kazi katika mazingira hayo nitaweza kufanya kazi vyema.

Ushauri ambao ningeeza kumpatia mtu ambaye anaanza kazi ni kwamba mtu huyo awe na utulivu na aweze kusikia mawaidha ya wakubwa wake kazini. Umuhimu wakua na utulivu ni kwamba utaweza kusikilizana na watu na wafanyi kazi wenzako. Mtu ambaye ni mtulivu yehu uweza kusikilizana na wenzake na ukitiki wakubwa wako kazini, utaweza kufanya kazi yako vyema na hakutakuwa na migogoro kazini.

Majira ambayo mimi hupenda sana ni majira ya masika. Napenda majira ya masika kwa sababu majira haya hukua na mvua mingi sana. Ni wakati wa majira haya ambapo mtu anaweza kupanda mimea na pia kutunza mifugo yake vyema. Napenda majira haya kwa sababu katika majira haya vyakula huwa vingi sana.

Mikutano ambayo mimi hupenda sana ni mikutano ya kirafiki na pia mikutano ya kazi. Napenda mikutano hii kwasababu mikutano hii ndipo katika mikutano hii ndio watu wanaeza jiongelelea na kuhimizana kuhusu maisha na miendeleo ya kazi.

Nguvu ambazo nikonazo kazini ni nguvu za kuwa kuwaweka watu pamoja. Mimi ni yule mtu ambaye anajua kuongea na watu na anajua kuwa kuwaelimisha na kutatua mashida ambazo zinakumba watu. Kwa hivyo watu wakikosana kazini, mimi huweza kuwaunganisha kwa kuwelekeza na kuwaongeleesha vyema.

Hali ya hewa ambayo mimi huipenda sana ni upepo. Napenda upepo sana kwa sababu upepo husaidia kuleta kupunguza jua. Mimi huchukia jua kwa sababu jua huweza kuchoma na kufanya mtu atoe jasho. Iyo upepo nao na upenda kwa sababu unaleta barizi njema ambayo inafurahisha sana.

La hasha sijawahi kusafiri na ndege lakini natamani sana kusafiri na ndege ili niweze kuhisi namna ambavyo watu wengine ambao husafiri na ndege pia wao huhisi. Naam mimi natumai kwamba mwaka huu hautaisha kabla sijasafiri na ndege. Natafuta hela ambazo zitaweza kuniwezesha kupanda ndege. Kwani najua kwamba nauli ya kupanda ndege huwa mingi sana.

Mimi hupenda kutembea sana katika msitu. Napenda kutembea katika misitu kwa sababu huko mimi huweza kuona mimea aina tofauti tofauti. Pia na mimi huweza kuona wanyama wengi na ndege. Mimi hupenda kusikia sauti ya ndege wenye wako ndani ya misitu. Kila wakati nikiwa na muda, mimi huenda kutembea misitu kwa msitu.

Baada ya siku ndefu mimi huweza kupumzika ni kisikia mziki kwenye nyumba yangu. Mimi pia hukunywa kinywaji cha matunda wakati ambapo nasikia mziki huo. Na zoea mpenda kusikia mziki kwa sababu ufanya roho yangu inatulia wakati ambapo nafikiria namna mbavyo nitajipanga siku ya kesho yake.

Ninapofurahi sana kwa nyumba. Mimi huwatuza watoto wangu na zawadi. Mimi hupenda kuwatuza watoto wangu kwa sababu napenda familia yangu sana. Zawadi ambazo mimi huwanunulia kwa mfano ni vyakula vitamu na vitabu pia ili waweze kujiendeleza kimasomo.

Ndivyo mimi hupenda kununua vitu mtandaoni. Kwa mfano mimi hutumia mtandao wajumia kununua vitu ambavyo vina nifaidi sana kwa nyumba yangu. Kwa mfano kitu ambacho nilinua ni runinga, nikanunua kompyuta, nikanunua simu, na nikanunua hata vifaa kadhaa vya jikoni ambavyo mimi hutumia. Napenda sana kutumia mtandao kununua vitu vyangu.

Mimi hupenda sana tathmini ya kazi kwani ni kupitia tathmini ndipo mtu anezaku kuona namna ambavyo anajiendeleza maendeleo yake katika kazi. Kwa hivyo, mimi hupenda sana kampuni ama sehemu nyingi za kazi zikuwa na tathmini bora ya kazi.

Hali ya hewa ya leo huku nchini Kenya ni jua. Kumekuwa na jua mingi sana mwezi huu wa Februari na ata wa Januari. Jua hii inawaka sana mpaka kuna vumbi na watu wengi sana wanapatwa na kiu. Mimi sipendi sana hali hii ya hewa ya leo na wena penda kukiwa na mvua. Kwani jua ufanya mimea inakufa na pia inafanya watu wanakua na kiu sana.

Mahali pazuri ambapo nimewahi safiri ni mwambao wa pwani. Napenda sana kusafiri kuenda mwambao wa pwani kwani hali ya hewa ya huko hunifurahisha sana. Nikienda mwambao wa pwani pia mimi huweza kula chakula vyakula vitamu kama pweza, pia kama minazi, na pia nakunywa vinywaji vizuri ambavyo vimeandaliwa na waswahili.

Ndivyo, mimi niko na ndege wa kufugwa nyumbani. Ndege wa kufugwa ambao niko nao huku nyumbani ni kuku na njiwa. Napenda sana kufuga kuku kwa sababu kuku hawa wana manufaa. Wakiwa wengi mimi huwauza na napata pesa. Pia wao hutaga mayai ambayo mimi huuza hiyo mayai. Pia na kukula mayai hiyo. Pia napenda njiwa kwa sababu njiwa hufanya boma linakaa vizuri wanakaa kama maua.

Mitandao ya kijamii ambayo mimi natumia ni mitandao ya Facebook na Twitter ama X. Mimi hupenda kutumia Facebook kwa sababu watu wengi au marafiki wengi ambayo niko nao wanatumia Facebook. Kwa hivyo kuwasiliana nao hukuwa rahisi. Pia mimi hupenda kutumia Twitter kwa sababu Twitter huweka mambo mengi ambayo yanaendelea duniani. Nikitaka kujua mambo ya naendelea duniani basi mimi huenda kwenye Twitter.

Mimi hupenda sana kuwa na marafiki wapya. Mimi ninapopata marafiki wapya. Mimi huwa huweka kama familia yangu. Mimi huwaonyesha namna ambavyo mimi naishi. Pia nawaonyesha mambo mengi ambayo nafanya ili waweze kujifunza kutoka kwangu. Mimi pia hutarajia pia wao wanifunze mambo ambayo wanafanya ili nieze pia kufaidika kutoka kwa uhusiano huo.

Mimi ninapenda kuwasiliana na familia yangu sana. Kwa mara mingi, sisi hukaa pamoja, tunaongea mambo ambayo yatatufahidi. Mimi pia hupenda kusherehekea na familia yangu sana, kwa sababu hao ndio watu wa karibu ambao niko nao. Mimi huamini kwamba kusaidiana na familia ni jambo la muhimu sana.